Napendelea mwanga wa katikati kwa sababu unanipa usawa mzuri kati ya utulivu na umakini mwanga mkali sana mara nyingi uchosha macho na unaweza kunifanya niskie na msongo hasa nikikaa kwa muda mrefu nikifanya kazi au nikifikiria kwa upande mwingine mwanga hafifu upita kiasi unifanya nihisi usingizi na kufunga umakini wangu.

Ndiyo.nimewai kufanya yoga, ni mazoezi yanayo nisaidia sana kupata utulivu wa akili na mwili.kupitia yoga nimejifunza kuthabiti pumzi, kuongeza uyambufu na wamwili na kupunguza msongo wa mawazo yoga hunipa nafasi ya kujitambua zaidi kusikiliza mwili wangu na kupumzika hata katikati ya ratiba enye shughuli nyingi.

Napenda kuwa mahali palipo na tulivu na penye mpangilio mzuri sehemu yenye hewa safi mwanga niwa asili wakatikati na mazingira yasiyo na kilele nyingi unifanya nijisikie hofu na wenye umakini na furahia mahali penye nguzo wa asili kama miti maua manthili ya kijani kwa sababu hunipa amani ya moyo.

Nafanya marafiki wapya kwa kuwa wazi, mkarimu na msikivu. Mara nyingi huanza kwa mazungumzo madogo, kusalimia, kuuliza swali ya kawaida au kushiriki jambo moja kama kazi, masomo au shughuli fulani. Ninasikiliza kwa makini.

Nasherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia tulivu na maana huwa nachukua muda wa kitaftari mwaka uliopita kushukuru kwa hatua nilizopiga na kujiweka malengo mapya ninapenda kuzinguka na watu wa karibu familia marafiki wachache.

Nashughulikia muda kazini kwa kupanga kuweka vipaumbele huwa naanza kwa kutambua kazi muhimu zaidi na kuzigawa kulingana na muda uliopo hii hunisaidia kuepuka msongamano na kufanya kazi kwa utulivu natumia ratiba au orodha ya kazi ilio kufuatilia maendeleo yangu.

Nawakaribisha wafanyikazi wapya kwa ukarimu heshima na msaada huwa nawakaribisha kwa maneno mazuri kuwajulisha mazingira ya kazi na kufanya wajisikie sehemu na timu yangu mawazo ninachukua mda kueleza taratibu za kazi majukumu yao nawajibu maswali.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni ya utulivu wenye maana na yenye ukarimu na ukaribu wa watu wa karibu napenda sherehe ambazo kuna kicheko mazungumzo ya dhati hisia na furaha za pamoja sio kelele au kushughuli nyingi zisizo na mpangilio.

Chumba changu cha kulala ni kilicho kisafi kilicho tulivu na chenye mpangilio mzuri napenda kukitachua na muanga wa katikati unaoingia vizuri ili kuunda hali ya utulivu bila kuchosha macho yangu kuna kitanda kilicho na mazuri laini mapambo machache ya rangi tulivu.

Asubuhi hii nilianza na kupumzika kidogo na kutafakari kisha nikapanga shuguli zangu za siku Nilifanya pia mambo madogo ya kawaida kama kunywa maji ya moto na kujianda ki akili kwa kazi au shughuli nyingine Baada ya hapo nilitumia muda mdogo kusoma au kufikiria mambo muhimu ilili kuanza siku na utulivu na pia kuongelesha Mungu wangu na kumwambia abariki siku yangu ya leo.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya jitihadi zangu, kushirikiana na watu wenye maono sawa na kujua kazi yangu inasaidia wengine au timu. Napenda kuona maendeleo yanayo tukotokana na kazi yangu hata madogo kwani hunipa hisia ya mafanikio na kuthirika pia hushilikiana na wenzangu huinua kiakili na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ku.

Napenda chakula cha haraka kwa kiasi, hasa pale ninapukuwa na muda mchache au nikiwa safarini, ni rahisi kuokoa kwa muda lakini sipendi kukila mara kwa mara. Napenda chakula kilichopikwa nyumbani au chenye lishe bora kwa sababu hunifanya nijisikie vizuri na nguvu kazini. Kwa hiyo, chakula cha haraka ni sawa mara chache lakini isi chaguo langu la kila siku.

Napenda chakula chenye ladha hasa kile kilicho na mchanganyiko wa viyungo vya asili na ladha laini ya kipekee mfano chakula yenye viungo kama tangawizi, kitungu saumu, pilipili kidogo na majani ya kipeke kama korianda ladha hiyo hunipa furaha wakati wakula na hunifanya nijisikie nikiwa nimepumzika na kufurahia chakula changu.

Ninatumia simu yangu kwa njia yenye mpangilio na malengo kwanza huitumia kwa mawasiliano kupiga simu, kutuma ujumbe, na kuwasiliana na familia, marafiki au wenzangu wakazini. Pia hutumia kupata taarifa muhimu kama kusoma habari, kujifunza vitu vipia mtandaoni.

Kumbu kumbu zangu za kutisha si nyingi lakini zile zinazobaki mara nyingi ni za hisia au mshangao, habari ndogo ni za mathara kubwa kubwa mara nyingi ni pale ni napoku mana na hali isiotarajiwa au tokio lisilolashangaza sana kwa ajili ndogo au tukio la ghafla.

Napenda kupiga picha kupiga picha hunipa nafasi ya kunasa nyakati za kipekee na nzuri wa kawaida unavyozunguka napenda hasa kupiga picha za mantili asili na matukio madogo yenye maana kwa sababu hunikumbusha hisia na kumbukumbu mzuri.

Tunda langu napenda na linazonipendeza ni tunda tamu lenye maji mingi kama maembe au tikiti maji Napenda matunda haya kwa sababu hunipa ladha tamu nguvu na hufanya nijisikie safi na mwenye afya Zaidi ya ladha napenda tunda hili pia kwa rangi yake nzuri na unyevu wake Unachofanya nijisikie furaha nikiwa nakula au nikiwa pumzikoni.

Nasherehekea mwaka wangu mpya kwa utulivu, tafakari na shukrani huwa na kaa muda kidogo nikitafakari mwaka uliopita na mafanikio changamoto na mambo ya kujifunza kisha najiweka malengo mapya kwa mwaka unaoanza Napenda pia kushirikiana na marafiki na familia wakaribu kwa mazungumzo mazuri kicheko na chakula kidogo cha pamoja.

Ninachaji kifaa changu kila mara ninapohitaji pumziko au nishati mpya. Kwa kawaida mara kadhaa kwa siku inaweza kuwa kupumzika kidogo, kunywa maji, kula kitu kidogo au kufanya mazoezi madogo ya kupumua ili kurejesha nguvu. Ni muhimu kwangu kuhakikisha kuwa sina uchovu mkubwa ili niwe na umakini na nguvu ya kufanya kazi au shughuli nyingine kwa ufanisi. Kwa hivyo napanga kazi kwa muda wa kuchaji kifua changu mara kwa mara.

Napenda hali ya hewa tulivu yenye jua la asubui na pepo kidogo Hii hunipa hisia ya amani nguvu na utulivu wa akili huwezi kuwa jua kali sana au mvua kubwa napendelea hali inayofanya iwe rahisi kutembea kufanya kazi na kupumzika bila usumbufu.

Napenda kuhusu shirika langu utamaduni wake washirikiano heshima na kujifunza kuna mazingira yanayowezesha watu kushirikiana kushirikiana mawazo na kusaidiana ili kufika malengo pamoja na napenda uwazi katika mawasiliano na mwelekeo na malengo Jambo linalofanya nijue mchango wangu unamaana, fulsa na kukuza ujuzi na kuboresha uwezo pia hunipa motisha ya kuendelea kufanya vizuri.

Ndio, nimetumia mfumo wa usalama wa vidole kwa baadhi ya vifaa vyangu hii hunisaidia kulinda taarifa zangu kueka kifaa salama na kurahisisha ufunguzi bila kutumia nywila nyingi ni njia rahisi na usalama ya kuhakikisha vifaa vyangu vinafikiwa tu na mimi.

Kinachofanya nifurahi sana ni wakati ninaona matokeo na jitihada zangu kushirikiana na watu wa karibu na kufanikisha jambo linalonisa maana na ndani ya ufuraha yangu pia ni uwepa wa amani na utulivu kama kuwa mahali penye utulivu kupata muda wa kutafakari.

Ndiyo napenda kuvaa vipuli vya kawaida na vyepesi napendelea vile visivyo vikubwa sana vinavoongeza muonekano mzuri bila kusumbua na vinapoendana na mavazi yangu kwangu vipuli ni mguso mdogo wa mtindo kuamilisha vazi na kufanya nijisikie nipo dhaifu na nipo tayari kwa siku.

Napenda kusoma vitabu vya aina ya kujenga kiakili, kusoma hisia na kufundishwa maandili. Hii ni pamoja na vitabu vya hekima, tafakali, mafundisho ya maisha na pia hadithi zingine. Pia napenda vitabu vya kutia moyo au vinavyochagua obunifu kwa sababu hunisaidia kufikiri kwa undani.

Napendelea kitanda kizuri si kigumu sana wali laini kupita kiasi kitanda cha aina hii huniwezesha kulala kwa utulivu kutuliza misuli na kupata usingizi wa kina bila maumivu ya mgongo au misuli kwa ufupi kitanda kizuri hunipa faraja pumziko bora na nguvu ya kuamka ukiwa tayari kwa siku.

Napendelea kuzungumza kwa kiasi na kwa heshima siasa zina umuhimu wake hasa pale zinapoguza maisha ya watu na maendeleo ya jamii Hata hivyo sipendi mijadala yenye mabishano makali au chuki au matusi Nikiwa nazungumza kuhusu siasa napendelea majadiliano na kuelewana kusikiliza mitazamo tofauti na kujifunza badala ya kushindana na nani yuko sahihi.

Napenda mbwa kwa sababu watiifu wenye furaha na wanapenda kuonyesha upendo na umakili wao Pia napenda kushikiriana na wachezaji au familia jambo linalofanya uwepo wao ujaze furaha na ugumu chumbani Kwa kifupi mbwa hunipa hisia za usarama furaha na urafiki wa kweli.

Ndiyo nasoma gazeti hasa kwa matarifa za kila siku, habari za ndani na nje na makala yanazoguata maarifa na uchambuzi. Napenda gazeti kwa sababu huniwezesha kusoma kwa utulivu, kupata habari asili na uelewa matukio ya kina bila kelele nyingi za mtandao.

Ninaweka nenosiri salama kwa kujenga mchanganyiko ngumu wa kutumia mbinu salama urefu wa kutosha mchangano wa herufi na mbali na alama kuepuka maneno halisi na rahisi kutofanya rudufu au akaunti tofauti kuifadhi usalama nenosiri huhifadhiwa kwenye manager au nenosiri au mahali salama.

Kazi ninayoiamini zaidi ni ile ya kutoa matokeo kufanya na kwa wengine na yenye maana kwa jamii. Hii ni kazi inayojenga uaminifu heshima na mafanikio ya pamoja badala ya faida pekee au hofu ya kugombea. Napenda kazi ambayo inasaidia kukua kibinafsi na kiakili inayotoa msaada au mabadiliko chanya na wengine inawezesha kushirikina na watu dhati.

Ndiyo natoa sadaka au mchango kwa sababu ni njia kufurahi, kushirikiana, kusaidia wengine na kutoa shukrani. Hii naweza kuwa mchango wa kifedha, chakula au muda wangu wa kusaidia katika shugli za jamii au shirika la dini kwa mimi kutoa mchango sio lazima uwe mkubwa.

Ndiyo napenda samaki haswa waliopikwa kwa njia rahisi na yenye ladha kukaangwa kiasi, kuchemshwa au kupikwa kwa mchuzi mwepesi.napenda samaki kwa sababu ni chakula chenye afya, chepesin tumboni na chenye latha mzuri pia hunipa hisia ya kuridhika bila kujisikia nzito.

Ninahifadhi pesa kwa mpangilio na nidhamu hii ni baadhi ya njia ninayotumia kutengea sehemu ya akiba kila mwezi kutumia banki au account salama kupanga matumizi kuepuka matumizi yasio ya lazima hii husaidia kuongeza akiba na kulinda pesa kwa mlengo ma.

Ndiyo ninaweza kuvaa miwani hasa pale ninapohitaji kulinda macho yangu au kuboresha kuona. Miwani husaidia kwa kulinda macho kutokana na njia au mwanga mkali husaidia kuona vizuri ikiwa kuna tatizo ya kuona mbali au karibu kuwa na mtindo. Miwani pia inaweza kuwa kipengele cha mtindo wa kila siku.